Napenda kula popcorn kwa sababu zinanisaidia kuchangamuka wakati ambapo nimeboeka Pia nazikula nikiwa kwa safari ili nisiboeke niweze kusafiri nikizungumza na simu nikitafuna izo vitafunio vya popcorn angalau napata kuwa busy kwa safari sana inaeze ikachosha Kwa hiyo napenda sana popcorn na napenda kuitumia wakati wowote ule.

Mimi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu hata wale ambao wana zivaa wasichana sipendi kuwaona karibu na mimi kwa sababu unangalia naona ile kujitoboa unajitoboa kwa ni ujitoboe na ujotoboa kwa maisha kwa yoo vipuli Ah mime pana kwa sababu ni sheria ambazo niliziweka kitambo kwamba sito wae hata siku moja kulizivalia vipuli kwa mimi sivai vipuli.

Sio manzaro ni mandhari, mandari ambayo naya ona sasa hivi ni mandhari ya kupedeza kuliko kumenyesha soo kuna kibaridi, kuna uleukungu Pia kuna giza kwa sababu na usiku mida ya saa tano usiku. Dakika bili zimesalia tuweze kufika saa sita za usiku. Kwa hiyo naelezea yale ambayo naona pia kuna mwangari.

Mimi timu yangu inapo shida najinunulia kanyama na kunywa maji na kunywa soda kujipa shukran kwa sababu timu yangu imeshida Lakini sana sana ikishidwa uwasifanyi mamba mbayo yataniumiza Ikishidwa natulia na jepa moyo na inakuipo Kwa hiyo mimi makinikyo yangu nafanya kwa kujipa chakula.

Tunapokuwa na familia yangu. Napenda sana. Kukaa nao tukapika. Tukapika gumzo. Tukakunywa chai. Tukaomba. Tukafanya kazi. Na vile vile tukatembea matembezi ya mbali kwa sababu familia ni kitu cha umuhimu sana.